Siku njema.

Moja kwa moja.

Programu tumizi.

Habari za jioni.

Habari za hasubui.

Nimefurahi kukutana nawe.

Rudia tafadhali.

Tutaonana baadae.

Mara kwa mara.